Unapenda kuandika au kuongea. Ninapenda vyote, kuandika na kuongea, lakini kwa sababu tofauti na kwa hisia tofauti kabisa. Kuandika ni kama kimya na mawazo yako mwenyewe. Unapokuwa unaandika, una nafasi ya kusikiliza sauti ya ndani, kuipanga pole pole, kuifanya marekebisho na kuipa umbo. Kuna uhuru fulani kwenye kuandika kwa sababu hakuna mtu anayeku. Katiza, ukikosea, unafuta ukihisi, hujajieleza vizuri, unaanza upya. Kuandika kuna ruhusu, kina hisia uzito. Maswali magumu mawazo ambayo huwezi kuyasema kwa haraka. Mara nyingi watu wanaandika mambo ambayo hawana ujasiri wa kuyaongea ndio maana barua, shairi au ujumbe uliotungwa vizuri unaweza kugusa moyo zaidi kuliko maneno ya papo kwa papo. Kuongea kwa upande mwingine ni hai, ni hatari kidogo lakini ni halisi. Unapoongea huwezi kurudisha maneno kwa urahisi. Kuna sauti, mwendo wa maneno ukimya kati ya sentensi na hata makosa yanayofanya mazungumzo yawe ya kweli. Kuongea kuna nguvu ya muunganiko wa haraka. Unaona majibu ya mtu unahisi hisia zake na mazungumzo yanaweza kubadilika ghafla na kuwa kiyu kipya kabisa ambacho hukukipanga wakati mwingine, kusema kitu kwa sauti, kunasaidia hata we mwenyewe kukielewa kwa mara ya kwanza. Kama ningelazimika kuchagua kulingana na hali ya moyo, ningewaza sana. Nikiwa na maswali mazito au hisia ngumu ningeandika nikitaka uhusiano, mawasiliano ya haraka au kushiriki hisia papo hapo ningeongea na ukweli ni kwamba watu wengi wana mchanganyiko huu. Wapo wanaopenda kuongea lakini huandika vizuri zaidi, wapo wanaopenda kuandika lakini wakipewa nafasi ya kuongea maneno yao yananguvu zaidi hakuna jibu sahihi ni suala la jinsi mtu anavyohisi salama na uhuru zaidi kujieleza.

Je, unapenda kuoga kwa maji ya moto, ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto hasa baada ya siku ndefu au yenye kuchosha. Maji ya moto hunipa hisia ya kupumzika mara moja. Ni kama mwili wote unatoa pumzi ndefu, misuli inalegema, mawazo yanapungua kasi najiskia kumetulia zaidi. Kuoga kwa maji ya moto kwangu si usafi tu, bali pia ni muda wa kuwa peke yangu. Ni wakati wa kufikiria kwa utulivu, kupanga mambo kichwani au wakati mwingine kutofikiria chochote kabisa, dakika chache chini ya maji ya moto, zinaweza kubadilisha kabisa hali ya siku, lakini pia niko mkweli. Si kila wakati kuna nyakati hasa joto likiwa kali ambapo maji ya au baridi kidogo yanahitajika zaidi. Mwili nao una yake kulingana na mazingira.

Unapendelea shati au tishati. Kwa kawaida napendelea t-shati hasa kwa matumizi ya kila siku, tishati inanipa hisia ya uhuru na urahisi. Ni urahisi kuvaa, haihitaji kufikiri sana na inanifanya nijisikia huru kusongea bila kubana. Siku ambazo nataka kuwa mtulivu kufanya mambo yangu bila pressure au kukaa na maarafiki. Tishati hunifaa zaidi. Pia napenda jinsi tishati inavyo. Onyesha hali ya mtu, rangi, maandishi au mchoro mdogo vinaweza kusema kitu kuhusu wewe bila hata kuongea. Lakini hilo halimaanishi sipendi shati. Kuna nyakati shati lina nafasi yake maalumu nikihitaji kuonekana nipo umakini zaidi rasmi kidogo au kutana na watu kwa jambo la kazi au heshima fulani. Shati hunipa ile hali ya kujiamini kwa umakini. Shati hunifanya nijipange sana kiakili na kimwili nikama ujumbe wa kimya unaosema leo nimejipanga kwa hio kweli ni kwamba nimechagua kulingana na mazingira na hisia kama ni siku ya kawaida tishati kama ni tukio linalohitaji muonekano maalum shati sioni kama ni lazima kuchagua kimoja milele vyote vina nafasi yake katika maisha.